Naposema ninapenda msimu wa majira ya baridi kwa sababu nyingi zinazonifanya nipende msimu huu. Kwanza majira ya baridi huleta hali ya hewa ya wastani ambayo hunisaidia kufikiri vizuri na kufanya kazi au kusoma kwa umakini. Tofauti na majira ya joto kali, baridi haifanyi nihisi uchovu haraka. Hivyo, ninaweza kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila shida. Pili, msimu huu hunipa fursa ya kujisitiri vizuri na kuvaa nguo za joto kama sweta na makoti. Jambo linalonifanya nijisikie salama nikiwa na faraja. Pia, ninapenda kunywa chai ya moto au kahawa wakati wa baridi kwani hunipa nguvu na kunitunza. Tatu, majira ya baridi huongeza mshikamano wa kifamilia kwa sababu watu wengi hupendelea kukaa nyumbani, hii huleta nafasi ya kuzungumza, kutazama vipindi pamoja na kushiriki hadithi na vichekesho. Kwa upande wangu, huu ni wakati mzuri wa kupumzika na kutafakari. Malengo ya maisha.

Mboga ninazopenda kula sana ni spinach na sukuma na kabichi Napenda kula mboga kwa sababu zina faida nyingi sana kwa afya yangu ya kila siku kwanza mboga kama sukumawiki na kabichi na sukuma zina vitamini na madini muhimu kama vitamin A vitamin C na chuma vinavyonifanya kusaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuongeza damu Ninapokula mboga mara kwa mara Nahisi mwili wangu una nguvu na siugui kirahisi Pili, mboga husaidia sana katika mmengenyo wa chakula kwa sababu zina nyuzinyuzi au faiba Hii husaidia tumbo kufanya kazi vizuri na kusaidia matatizo kama kufunga choo kunifanya nijisikie nimeshiba kila tatu Napenda mboga kwa sababu ni rahisi kupika na hazihitaji gharama kubwa inaweza kupikwa kwa njia tofauti tofauti kama kukaanga kuchemsha kupikwa na mchuuzi hivyo Hazichoshi kukula aina moja kila siku.

Vitu vingi hunifanya nicheke na kucheka kunanipa furaha na kunipunguzia mawazo. Kwanza utani na vichekesho kutoka kwa marafiki au familia hunifanya nicheke sana. Wakati mtu ananisimulia kisa cha kuchekesha au kunifanyia mzaha usio na madhara nahisi furaha na kusahau matatizo yangu kwa muda. Pili, kutazama vipindi au video za vichekesho hunifurahisha. Maigizaji wanapofanya maigizo ya kuchekesha au kuiga sauti na tabia za watu. Hunifanya nicheke bila kujizuia. Tatu, matukio ya kawaida ya maisha pia hunichekesha kama mtoto mdogo wakijaribu kusema maneno magumu. Au mtu akifanya kosa dogo kwa njia ya kuchekesha. Mambo haya hunikumbusha kuwa maisha si lazima yawe magumu kila wakati. Kwa ujumla kinachofanya nicheke ni vitu vinavyoleta furaha, upendo na mshikamano na kucheka kunanifanya nijisikie huru mwenye amani na mwenye matumaini zaidi.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa na hili lina maana kubwa katika maisha yangu. Nilipokuwa mdogo, niliishi mahali nilipozaliwa pamoja na familia yangu. Huko ndiko nilikokulia, nikasoma shule ya awali, nikapata marafiki wa kwanza na nikajifunza maadili muhimu maishani. Mahali hapo pana kumbukumbu nyingi nzuri kama kucheza na marafiki, kusaidia wazazi nyumbani na kushiriki shughuli za kijamii. Baadaye, hali ya maisha ilibadilika na Nikalazimika kuhamia sehemu nyingine. Sababu kuu zilikua kutafta elimu bora, kazi na fursa nzuri za maisha. Kuhama hakukuwa rahisi kwa sababu ilibidi niache marafiki na mazingira niliyoyazoea, lakini kulinisaidia kukua kifikra na kujifunza kujitegemea. Hata hivyo mahali nilipozaliwa bado ni muhimu sana kwangu. Kila ninaporudi kutembelea nahisi furaha na utulivu wa kipekee. Ni mahali ninapo panaponikumbusha mimi ni nani na nilitoka wapi. Kwa ujumla, kuishi mbali na mahali nilipozaliwa Kumeongeza uzoefu wangu wa maisha lakini mizizi yangu bado iko pale pale.

Kufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki nina sababu kadhaa za kufanya hivyo kwanza kufua kwa mpangilio hunisaidia kudumisha usafi binafsi nguo safi hunifanya nijisikie vizuri mwenye kujiaminia na tayari kushiriki shughuli za kila siku kama kazi masomo na matembezi Sipendi kusubiri hadi nguo ziwe nyingi sana kwa sababu kazi huwa nzito na ya kuchosha pili kufua mara kwa mara kunanisaidia kutunza nguo zangu nguo zikikaa muda mrefu bila kufuliwa uchafu na harufu huingia sana huweza kuharibu kitambaa kufua mapema kunanifanya nguo zidumu na kwa muda mrefu na ziwe katika hali nzuri. Tatu, kugawanya siku za kufua kunanifanya nipange vizuri muda wangu kwa mfano naweza kufua nguo ndogo katikati ya wiki na kufua nguo nyingi mwishoni mwa wiki. Hili hunisaidia kusawazisha kazi za nyumbani na mapumziko. Kwa ujumla, kufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kumenisaidia kuwa na usafi na mpangilio mzuri.

Mchezo ninaopenda kuucheza zaidi ni mchezo wa mpira wa miguu. Ninapenda mchezo huu kwa sababu unanifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye furaha. Kucheza mpira wa miguu hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kuboresha afya, kuondoa msongo wa mawazo. Pia ni mchezo unaofundisha ushirikiano nidhamu na kuvumiliana kwa sababu lazima ufanye kazi. Na wachezaji wenzako kama timu. Mbali na mpira wa miguu ninapenda riyadha na kukimbia kwa sababu hunisaidia kuongeza stamina na kuweka mwili katika hali nzuri. Kwa ujumula michezo hunifanya nijisikie mwenye afya, njema na huleta furaha kubwa. Katika michezo tunahitaji ushirikiano ili kufaulu. Michezo pia inanifundisha kuwadhamini wenizangu na kuwapenda jinsi walivyo bila kubagua rangi tabia na hali.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni kazi ya kufundisha au kusaidia wengine kujifunza. Napenda kazi hii kwa sababu inatoa fursa ya kubadilisha maisha ya watu kwa njia chanya. Wakati ninafundisha au kueleza mambo kwa wengine nahisi kuridhika kwa undani. Kwani ninajua kwamba ninachangia katika ukuwaji wao wamarifa na kuwelewa. Pia kazi hii hunifunza mimi mwenyewe mambo mapya kila wakati kwani mara nyingi maswali ya wanafunzi au watu ninawaongoza hubidi nione mambo kwa mitazamo mipya. Zaidi ya hayo kazi hii hunifundisha uvumilivu, ustadi na mawasiliano na ubunifu kwa sababu kila mtu hufahamu kwa namna tufauti. Hivyo lazima nifikirie njia bora ya kuelezea. Kwa ujumla, kazi ya kufundisha au kusaidia wengine kujifunza ni ya heshima sana kwangu na hunifanya nijisikie kuwa wa maana na wa faida katika jamii.

Wakati ninapotaka kustarehe au kupumzika na kufurahia muda wangu, mimi hufanya mambo kadhaa, kwanza ninakaa mahali tulivu na nilipojua ninapata faraja, kama chumba chenye utulivu au bustani, hii huzaidia akili yangu kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Pili, ninafanya mambo ninayopenda kwa mfano, napenda kusoma vitabu. Kusikiliza muziki mzuri na kutazama vipindi vya televisheni Hii hunisaidia kusahau haraka matatizo ya kila siku na kunipa furaha Tatu, ninafanya mazoezi au kutembea kidogo. Hii husaidia mwili wangu kupumzika kuondoa uchovu na kunifanya nijisikie nazifu na mwenye nguvu Nne, ninafanya mambo na familia au marafiki kuzungumza kucheka na kushiriki michezo kidogo kuna leta furaha na kuna nifanya njijisikia mtulivu zaidi Kwa ujumla kustarehe kuna husisha kupomzika akili kufurahia muda na kwa kufaraja na kusikiza huru baada ya shughuli ya kila siku.

Umeme unapokatika mimi hufanya hatua kadhaa za haraka ili kuhakikisha usalama na kuendelea na shughuli zangu kwa urahisi Kwanza ninaangalia sababu au tatizo la ndani kwa ndani kwa nyumba mbona kifaa mfano kifaa kama kifaa kimelipuka au nitatizo la mtaa mzima Hii husaidia kujua hatua nitakayofuata pili ninaweza Ninaweka taa za tharura au mishumaa ili kuona vizuri Hii ni muhimu sana ili kuepuka ajali nyumbani hasa usiku Tatu, ninaifadhi vifaa vyenye battery kwa kama simu radio au battery za kuchaji ili ziweze kutumika wakati umeme haupo nne ninasitisha matumizi ya vifaa vya umeme kwa muda kama tv, friji, mashine ili kuepuka kuharibika wakati umeme unarejea Mwiso ninaendelea na shugli ambazo hazihitaji umeme kama kusoma kitabu kuzungumza na marafiki na kupanga mambo Kwa ujumla umeme unapokatika ninajitahidi kudumisha usalama kutumia mwanga mbadala na kufanya mambo yenye manufaa bila kuteleza sana.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia ni mfano ya kompyuta na mawasiliano Mafunzo haya yamenisaidia kwa sababu leo kila kazi inapita kwa teknolojia au mawasiliano ya kisasa Nilijifunza jinsi ya kutumia kompyuta, programu za ofisi, barua pepe na mawasiliano katika njia ya mtandao Hii inanisaidia kufanya kazi vizuri na kwa haraka kupanga taarifa vizuri na kushirikiana na wengine bila tatizo lolote Zaidi, mafunzo haya yalinifundisha umakini, nidhamu na usahihi wakati wa kazi pia, yalinipa uwezo wa kushugulikia matatizo madogo yenyewe mwenyewe bila kuhitaji msaada wa kila mara Jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini Kwa ujumla mafunzo ya kazi ambayo yamehusiana na kompyuta mawasiliano na kupanga taarifa yamenisaidia sana kufanya kazi kwa ufanisi na kunipa msingi mzuri wa kujifunza mambo mapya kila wakati.

Kumbu ya kutisha ambayo naikumbuka vizuri ni wakati nilipokuwa na ajali ndogo ya barabarani Nilipokuwa natembea kwa miguu karibu na barabara gafla gari lilienda kwa haraka sana karibu nami Nilihisi hofu kubwa kwa moyo na moyo wangu ulipiga haraka sana Kwa bahati nzuri sikuwa nimejeruhiwa sana lakini Tukio hilo lilinifundisha kuwa makini kila wakati ninapokuwa barabarani ni muhimu zaidi Baada ya Tukio hilo kila nikipita barabarani nahakikisha kwa zingatia mwendo wa gari kutazama pande zote na kushika kingo salama za barabara Kumbu kumbu hili la kutisha lilinifundisha kujithamini kuwa makini na kuzingatia usalama wangu kila wakati Kwa jumla ingawa ilikuwa ya hofu kumbukumbu hii imenisaidia kuwa mtu makini na mwenye tahathari zaidi siku zote.

Napendelea kusimamiwa, lakini pia ninaelewa umuhimu wa kusimamia pale inapohitajika. Napenda kusimamiwa kwa sababu hunipa mwongozo, maelekezo wazi na mrejesho unanisaidia kuboresha zaidi kazi yangu. Ninapopata kiongozi mzuri, najifunza kwa haraka, nafanya kazi kwa ufanisi, na ninajisikia salama kufanya maamuzi kwa kufuata taratibu zilizowekwa. Hata hivo, sipingi kusimamia wengine inapobidi. Kusimamia kunanifundisha uwajibikaji, uongozi na uvumilivu, na kunisaidia kuelewa changamoto wanazopitia wengine. Pia hunifanya nijifunze kupanga kazi na kuwasiliana vizuri. Kwa ujumla, ninaweza kufanya kazi vizuri nikisimamiwa au nikisimamia, lakini napendelea zaidi kusimamiwa kwa sababu kunanisaidia kukuwa na kufanya kazi kwa uhakika.

Kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa vitu vinavyofanya nijisikie thamani, furaha na mafanikio Kwanza kusimamiwa vizuri au kupatiwa mrejesho chanya, kunanipa motisha. Wakati boss au kiongozi wangu anaponipa sifa kwa kazi nzuri nahisi jihada zangu zinaonekana na kunifanya niifanye zaidi na kwa bidii Pili, kunafanikisha malengo ya kazi, kunanipa motisha kubwa ikiwa napata kuona matokeo ya kazi yangu. Kama mradi, unaenda vizuri au wateja wanaridhika, hiyo hunifanya nijisikie kuwa mchango wangu una maana. Tatu, mazingira mazuri na ushirikiana na wenzangu kunanipa nguvu kushirikiana na watu wenye moyo mzuri, wenye msaada, na wenye dhana sawa, kunanifanya kazi kuwa rahisi na kufurahisha Nne, malipo ya dhawabu nyingine pia hunisaidia kama kuwa na likizo au zawadi ndogo. Kwa sababu hunipa hisia ya kutambuliwa na kudhaminiwa Kwa ujumla, kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa kuthaminiwa, kuona matokeo, kushirikiana na wengine na kupata zawadi au malipo ninayofanya yote yananifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale yanapokuwa na mchanganyiko wa vitu vinavyofanya wafanyikazi wajisikie wenye furaha, uhuru na wenye motisha. Kwanza uhariri na mpangilio mzuri wa ofisi au eneo la kazi hunifanya kazi kuwa rahisi na kunipendeza. Pendeza pale ambapo kuna mwangaza mzuri, hewa safi na vifaa vinavohitajika, mtu hufanya kazi kwa urahisi zaidi na kwa ufanisi Pili ushirikiano mzuri na wenzako na kiongozi kunafanya mtu ajisikie kukaribishwa na kupewa heshima. Mazungumzo ya heshima, kusaidiana na kushirikiana kunaleta furaha na kupunguza msongo wa mawazo tatu uthabiti na mpangilio mzuri ni muhimu pale ambapo kila mtu anajua majukumu yake na malengo ya timu, kazi hufanyika kwa urahisi na hakuna mkanganyiko unaosababisha hasira au kuchosha Nne pata kutambulika kuthaminiwa na kuleta motisha. Hii inaweza kuwa sifa, zawadi ndogo au maneno ya shukrani. Wafanya kazi wanapojua jitihada zao zimethaminiwa wanahisi furaha na wanafanya kazi kwa bidii zaidi Kwa ujumla mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo mpangilio, ushirikiano, heshima na kuthaminiwa kufanya kazi na furaha, wengine wenye tija.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa njoe ya yeshima na kwa moyo wazi. Kwani maoni ni njoe ya kujifunza na kuboresha. Kwanza, ninayasikiliza kwa makini bila kukatiza. Mtu anaetoa mauni na hii usaidia kuelewa kikamilifu kile kinachosemwa na sababu za mauni hayo. Pili, nazaribu kutofikiri bibaya kwa maramoja. Hata kama mauni ni hasi au yanapoenyesha makosa yangu, ninaona kama furika ya kujifunza na kuboresha kazi yangu. Tatu, nashugulekia mauni kwa wangalifu bada ya kusikiliza na panga hatua ya kufanya marikibisho na kuzingatia pendekezo lililotolewa ili kuboresha matokeo. Ne na shukuru mtu alietoa mauni hii ufanya maoni yawe chanya na kunisaidia kuendeleza mawasiliano mazuri na watu wengine Kwa ujomla ni napokea mauni kwa kushikilia heshima, kujifunza na kutekeleza marekibisho pale inapuhitajika na hii kupenye mawasiliano na kazizangu kuwa bora zaidi.